Wikendi ni wakati wa kutulia nyumbani na mara nyingi wikendi huwa napumzika nikiwa nyumbani natulia na familia tunapiga gumzo. Nafanya usafi kidogo kwenye nyumba na kutulia tu pale nyumbani. Na mara nyingine ninaamua kuenda kutembea kwenye mikahawa katika maeneo la burudani, tamasha na katika viwanja vya michezo mbali mbali ili kutazama michezo.

Utotoni mwangu nilikuwa napenda sana kucheza na wenzangu. Kucheza mpira wa mguu, kuimba kwa sababu mama yangu walikuwa muimbaji. Na kuangalia filamu sana sana. Filamu pia za watoto. Hivi ndivyo vitu nilipenda kufanya utotoni mwangu.

Chakula ambacho ninapenda sana kukila ni vibanzi na pia viazi karai. Na ladha yake ni ladha tamu sana, ladha ya kusisimua, ladha ya kuzingua pia. Na mara ya kwanza nilipo kila, nilikuwa mtoto mdogo. Wakati mama yangu alikuwa ananipikia, vibanzi na viazi karai. Na ni yeye alienielekeza kuhusu chakula hiki na mara ya mwisho kukila ilikuwa jana. Wakati nilipokua natoka kazini.

Naam naweka picha zangu kwenye mtandao kwa kuwa hiyo ni hali moja ya kujiburudisha pia na ni hali moja ya kuwasiliana na watu kwenye mtandao ni hali moja pia ya kuonyesha walimwengu kuwa hii ndio picha yangu mimi ninafanana hivi na hiyo ndiyo kazi ya mtandao pia.